Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Kwanza habari mtandaoni zinanipa uhuru wa kupata taarifa mara moja na kwa haraka kutoka sehemu mbalimbali duniani. Pia unaweza kuchagua aina ya habari unayopenda kama siasa, michezo, teknolojia au burudani bila kulazimika kununua gazeti kamili.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama na uzoefu huo ulikuwa nzuri nilifuga paka kwa sababu ni njia nzuri ya kujifunza kujipanga kuwajali wanyama na kuelewa mahitaji yao ya kila siku. Napenda kufuga wanyama kwa sababu ufundisha vumilivu, uwajibikaji na upendo wa viumbe, hai.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wa wazi na mtazamo wa chanya. Ninaamini kuwa maoni. Iwe ni mazuri au ya kukosa ni fursa ya kujifunza na kujiboresha. Wakati mtu ananipa maoni, kwanza napenda kusikiliza kwa makini bila kukatiza. Ili kuelewa vizuri anachomaanisha. Ikiwa ni maoni ya kunisifu, nayapokea kwa shukrani na unyenyekivu. Nikitambua mchango wa wingine katika mafanikio yangu. Ikiwa ni maoni ya kunikosoa na jitahidi kutoyachukulia binafsi bali kuyaona kama njia ya kuboresha uwezo wangu au tabia yangu.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi kwa sasa ni mawasiliano na uongozi. Ingawa ninaweza kuwasiliana vizuri naona kuna nafasi ya kujifunza mbinu bora za kushirikisha wenzangu, kutoa maoni kwa wazi na kusikiliza kwa makini. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kwa na ujasiri zaidi kushirikiana kikamilifu na timu na kufanikisha miradi au ufanisi zaidi.

Napenda kutazama video mtandaoni kila mahali ambapo ninaweza kupata burudani, elimu au habari mpya. Mara nyingi napenda kutumia YouTube, TikTok na Instagram. Kwani hizi platform zina video mbali mbali zinazofaa kwa kila aina ya hamu, iwe ni burudani mafunzo au habari.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu ni njia nzuri ya kuboresha afya ya mwili na akili. Kukimbia hufanya nishughulikie misuli yangu, kuongeza stamina na kuimarisha moyo na mapafu. Pia ni njia nzuri ya kupunguza stress, kupata utulivu wa akili na kujisikia mwenye nguvu baada ya siku yenye shughuli nyingi.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United. Napenda timu hii kwa sababu ina historia ndefu ya mafanikio, inawachezaji bora na inacheza mpira wa kuvutia na wa kushangaza. Kila mchezo wao hufundisha mbinu za kushirikiana, umakinifu na uvumilivu. Jambi linalofanya nifurahie kuona timu ikishirikiana vyema.